Wakati wa msongo wa kazi, kuchukua hatua mbalimbali ili kujilinda kisaikolojia, kimwiri na kihisia. Kwanza kabisa, hutambua chanzo cha msongo huo. Inaweza kuwa mzigo mkubwa wa majukumu, muda mfupi wa kukamilisha kazi, mawasiriano, duni kazini au shinikizo la kufikia malengo makubwa. Kutambua chanzo hunisaidia kuchagua njia sahihi ya kukubariana na hali hiyo badala ya kuhangaika bila mwelekeo. Hatua ya pili ni kupanga upya kazi ya zangu. Huorodhesha majukumu kulingana na kipaumbere nikianza na yale yaliyo ya haraka na muhimu zaidi. Hii hunisaidia kuepuka kufanya kira kitu kwa wakati moja. Jambo ambaro huongeza msongo. Pia, hujifunza kugawa kazi inapowezekana au kuomba msaada kwa wenzangu. Kuomba msaada si udhaifu, mbari ni ishara ya busara na ushirikiano kazini. Ninapohisi akiri imechoka sana, huchukua mapumziko mafupi. Mapumziko haya yanaweza kuwa kutembea kwa dakika chache, kunywa maji au kufanya mazoezi, mepesi ya kupumua. Kupumua kwa kina, hunisaidia kutuliza mawazo na kupunguza mvutano mwilini. Wakati mwingine, kusimama mbali na kompyuta au dawati kwa muda mfupi, hunipa, mtazamo, mpya, ninaporudi, kazini. Mazoezi ya mwili ni njia nyingine muhimu ninayotumia kupunguza msongo wa kazi. Baada ya ku kazi au wakati wa mapumuziko marefu, hufanya mazoezi kama kutembea kwa haraka, kukimbia taratibu au kufanya mazoezi ya kuonyosha misuri. Mazoezi husaidia mwili kutua omoni, ninazopunguza, msongo na kunifanya nijisikie mwenye ngufu na mturifu zaidi. Vile vile, kujaribu kudumisha mawasiriano mazuri na watu ninaowaamini kuzungumuza na rafiki mwanafamilia au mfanyikazi mwenzangu kuhusu changamoto kazini hunisaidia kuachiria mawazo yario bana moyoni. Wakati mwingine, kusikilizwa tu hutoa afueni kubwa hata kama suruhisho halipatikani mara moja. Kwa ujumra, ninapokumbana na msongo wa kazi, huchagua kuchukua hatua za makusudi baada ya kupuuza. Kupanga kazi, kuchukua mapumziko, kufanya mazoezi, kuzungumza na wengine na kujitunza binafsi hunisaidia kudhibiti msongo huo na kuenderea kufanya kazi kwa ufanisi na amani ya moyo.

Kwa ujumla, napendelea chai kuliko kahawa. Ingawa ninatambua kuwa kila kinywaji kina upekea na mvuto wake. Chai hunivutia zaidi kwa sababu inanipa utulivu wa taratibu badala ya msisimko haraka. Ninapokunywa chai huhisi kama ninajipa muda wakupumua, kufikiria na kujituliza. Nikinywaji kinachonisaidia kuanza au kumaliza siku kwa amani ya moyo. Kwanza kabisa, chai inanifuraisha kwa ladha yake nyepesi na harufu yake ya kutuliza. Kuna aina nyingi za chai, chai ya maziwa, chai ya tangawizi, chai ya mdalasisini au chai ya kijani. Utofauti huu nipo uhuru wa kuchagua kulingana na hali ya hewa au hisia ninazo. Siku za baridi au mvua, chai ya moto hunipa joto na faraja. Siku za joto chai ya baridi au chai isiyo na maziwa hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Sababu nyingine inayonifanya nipende chai ni athari yake kwa mwili na akili. Chai hunipa nguvu kutaratibu bila kunifanya nihisi msisimiko kupitia kiasi. Kahawa kwa upande mwingine, wakati mwingine unifanya nijisikie na presha au mapigo ya moyo kuenda kasi. Kwa chai, nahisi uwiano mzuri kati ya nguvu na utulivu. Jambo linalonisaidia kubaki makini kwa muda mrefu bila kuchoka haraka. Pia chai inanafasi ya kipekee katika maisha ya kijamii. Kunywa chai ni zaidi ya tendo la kiu. Ni muda wa mazungumzo, urafiki na kupumzika na kupumzika. Kukaa na familia au marafiki mkigawana kikombe cha chai hunipa hisia ya ukaribu na mshikamano. Chai huleta watu pamoja, iwe ni asubuhi, mapema, alasiri au jioni. Hata hivyo, siwezi kusema kuwa sipendi kahawa kabisa. Kahawa inanafasi yake maalumu. Hasa inapohitaji kuamka haraka au kufanya kazi inayohitaji umakini wa haraka. Harufu ya kahawa safi asubuhi ni ya kuvutia na inauwezo wa kuamusha hisia. Pia kahawa hunipa msukumo wa haraka ambao wakati mwengine huwa muhimu. Hasa wakati wa siku ndefu na zenye kazi nyingi. Licha, ya hayo, bado ninachagua chai kama kinywaji changu kikuu. Chai huniruhusu kufurahia muda, kuzingatia ladha na kujipa nafuu ya kutulia. Si lazima nikimbilie kufanya jambo, badala yake huifanya chai kuwa sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku. Ni kinywaji kinachoendana na kasi yangu ya maisha na mahitaji ya mwili wangu. Nilimalizia, ingawa kahawa ni kinywaji chenye nguvu na mvuto wake. Chai ndiyo ninayoipenda zaidi hunipa faraja, utulivu na ladha ninayoizlthamini kila siku. Na ndiyo maana imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, ninapenda mziki wa jadi na ninauona kama sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii na urithi wa kitamaduni. Mziki wa jadi hauhusiani tu na burudani bali pia ni njia ya kuhifadhi historia, maadili na maisha ya watu wa zamani. Kila jamii ina aina yake ya mziki wa jadi na ndani yake kuna simulizi za maisha, sherehe, huzuni, kazi na imani za watu wake. Kwanza kabisa, kinachonivutia kuhusu mziki wa jadi ni ujumbe wake. Nyimbo nyingi za jadi huwa na maneno yenye maana kubwa yanayofundisha kuonya au kuhimiza mashikamano katika jami. Kupitia mziki huu, mtu anaweza kujifunza kuhusu mila na desturi mahusiano ya kijamii na majukumu ya kila mtu katika jamii. Tofauti na baadhi ya mziki wa kisasa unaolenga burudani pekee, mziki wa jadi mara nyingi huwa na dhamira nzito na yakudumu. Pia napenda sana ala za mziki wa jadi, ngoma, zeze, filimbi, marimba na ala nyingine za kienyeji zina sauti ya kipekee inayogusia hisia. Ala hizi hutengenezwa na kutumia vifaa vya asili kama mbao, ngozi na mianzi, jambo linaloonyesha ubunifu na ujuzi wa jadi. Naposikiliza ala hizi zikichezwa huhisi muunganiko wa karibu kati ya binadamu na mazingira yake. Mziki wa jadi pia hunivutia kwa sababu ya mahusiano yake na sherehe na matukio ya kijamii. Mara nyingi huchezwa wakati wa harusi, tohara, sherehe za mavuno au matanga. Katika matukio haya, mziki huleta watu pamoja kuvunja mipaka ya umri au hadhi. Na huimariisha mashikamano. Kuoana watu wakicheza na kuimba kwa pamoja hunipa hisia ya furaha na umoja. Aidha, mziki wa jadi hunipa hisia ya utambulisho na fahari. Katika dunia ya sasa inayobadilika kwa kasi na kuja ushawishi wa tamaduni za kigeni, mziki waj jadi hunikumbusha mimi ni nani na ninatoka wapi. Hunisaidia kuthamini mizizi yangu na kuheshimu juhudi za vizazi vilivyopita katika kuhifathi utamaduni. Hata hivyo, sipingi mziki wa kisasa, ninaamini kuna nafsi za mziki wa jadi na wa kisasa kuishi pamoja. Kwa kweli, napenda kuona wasanii wa leo wakichanganya ala na mitindo ya jadi na mziki wa kisasa. Hii husaidia kuvutia kizazi kipya bila kupoteza asili ya mziki wa jadi.

Napenda kuvaa nguo za kawaida, kashu, zenye urahisi, faraja na mwonekanio nadhifu. Kwangu mimi, nguo si suala na mtindo peke, bali ni njia ya kujisikia huru na kujiamini katika shughuli za kila siku. Nguo zinazochagua zinapaswa kuniruhusu kutembea kufanya kazi na kushiriki katika shughuli mbali mbali bila kujisikia nimebanwa au kutojisikia vizuri. Kwanza kabisa napendelea nguo zinazotoa faraja. Hii ni pamoja na fulana, t-shirts, zinazotengenezwa kwa pamba, suruali za jeans au khaki na mashati mepesi. Pamba hunifanya nijisikie vizuri kwa sababu inaruhusu hewa kupita na husaidia mwili kubaki katika hali ya kawaida hata wakati wa joto. Suruali zisizobana sana hunipa uhuru wa kusongea jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Pili napenda nguo zenye mwonekano safi na rahisi. Sipendi nguo zenye mapambo mengi au rangi zinazopiga kelele. Rangi ya kawaida kama nyeusi, bluu, kijivu, kahawia au nyeupe hunivutia zaidi kwa sababu ni rahisi kuzichanganya na nguo nyingine. Mtindo huu hunifanya nionekane nadhifu bila kuonekana nimejitahidi sana kufuata mtindo ya haraka inayobadilika kila mara. Napendelea pia nguo zinazolingana na mazingira kwa mfano ninapokuwa kazini au kwenye mkutano isio rasmi naweza kuvaa shati la mikono mifupi au mirefu pamoja na suruali nadhifu. Kwa matembezi au mapumziko, fulana na jeans hunitosha kabisa. Hii hunisaidia kujiheshimu na kuheshimu mazingira niliopo bila kupoteza faraja yangu. Kwa upande wa hali ya hewa, ninachagua nguo zinazofaa mazingira ya joto au baridi. Katika hali ya baridi, napenda kuvaa jaketi, nyepesi, sweta au hudi ambazo hunipa joto bila kuwa nzito sana. Katika joto, napendelea nguo nyepesi na zizopitisha hewa kwa urahisi. Hii hunifanya nijisikie vizuri siku nzima bila usumbufu. Kwa kumalizia, napenda kuvaa nguo za kawaida zenye faraja rangi rahisi na mwonekano nadhifu. Nguo hizi hunisaidia kuishi maisha yangu ya kila siku kwa uhuru, kujiamini na utulivu bila kujisumbua sana na mtindo inayobadilika kila wakati.